Ninapendelea mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kupangilia akili, kupumzika na kufikiria vizuri. Kimya huniwezesha kufanya kazi kwa umakini, kusoma au kuandika bila kupatana na hitilafu ambazo hukuja na pahali ambapo pako na kelele.